Haya, wacha tuanze na Jumamosi. Jumamosi napenda kushinda an marafiki na pia bwana yangu kwa sababu wiki mzima tuneshinda kazini hatuonani. Pia pili, napenda Jumamosi pia tunapenda kuenda katika eneo la burudani, tunajifurahisha mimi na bwana yangu, ama pia mimi na marafiki zangu kama bwana yangu na marafiki zake, ama kama kuna mpira wa miguu tunaenda tuna tuna ona katika eneo la burudani tunafurahiana sana. Alafu pia saa zingine kama Jumamosi napenda kufanya usafi kwangu nyumbani sababu wiki mzima nimekua, nimeshikika kwa hivyo Jumamosi kwa sababu ndio nipo sina kitu kimenishika kama kazi. Nafanya usafi na kupata kushinda na jamii yangu. Alafu Jumapili napenda kuenda kanisani, baada ya kanisa naenda napeleka watoto wakacheze kwa hotelini, mahali kuna michezo ya watoto, na pia naenda chama, kuna jumapili ambazo naenda chama kama mara mbili kwa jumapili mbili kwa mwezi, lazima niende chama kutoka saa nane, baada ya kutoka kanisani, lakini kila Jumapili lazima niende kanisani. Hivo ndio ninavyopanga jumamusi na Jumapili yangu.